Vipi ninavyo jikinga na juakali. Sana sana mi upenda kuvaa kofia wakati ambapo ninafanya mazoezi ya kutembea. Navaa kofia ambayo inafunika uso vyema ili nisichomeke uso nikapata sanbani. Wakati mwingine pia kuvalia mavazi ambayo hayaonyeshi kama sehemu ya mikono ama migu ambayo itachomeka kwa na jua. Na mara nyingine natumia mafuta ambayo ni ya kuzuia kuchomeka na jua. Lakini sana sana mi uvaa kufia na mavazi ambayo yanazuia na mavazi ambayo yanisaidia kujikinga na jua kali.

Kufua nguo mara ngapi kwa wiki pengine marambili kwa wiki kwa maana ni na watoto ambao wanaenda shuleni kwa hivo mi hupenda wakienda shuleni wakiwa wasafi kwa hivo kwa wiki mi hufua nguo marambili katikatia ya wiki na jumamosi ambayo nisiku ya kupumzika. Kwa hivyo tunapata kufua mavazi, ili pia tukianza wiki nyingine mpya, tunaanza na mavazi masafi. Kwa hivyo marambili kwa wiki, ndio mi hupata kufua nguo.

Kama napenda kuvaa kofia, ndio miu penda kuvaa kofia, lakini io kofia lazima ipate kuendanisha na mavazi ambayo ni meweza vaa mavazi ambayo haya endanishi na kofia. Kwa hivyo wakati unafanya mazoezi, wakati unatembea enje kwenye jua, hata uweza vaa linda ambalo nila kwa sherehe ya harusi ukavaa kofia, kwa hivyo inalingana na yale mavazi ni inavaa. Kwa hivo wakati natembea nje kuna jua napenda kuvaa kofia. Wakati mwingine nina vazi ambalo linaendesha na vyema na kofia, pia nina pata kufa kofia. Kwa hivyo, mi upenda kufa kofia.

Kama mimi ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Wakati wa usiku mi hupenda kupata usingizi wangu na kupumzika. Lakini wakati ambapo nina kazi ya kufanya, pengine naamka wakati wa usiku ambapo kumetulia, watoto wamelala na nimeweza kufanya kazi zangu. Lakini wakati ambapo nina kazi, wakati wa kutayarisha watoto kuenda shulemi, inabidi ninaamkia mapema. Wakati ambapo pengine nina mkutano na ninahitaji kusafiri, lazima pia nipate kuamka mapema. Kwa hivyo inalingana kuna wakati nitaamka mapema na kuna wakati nitaamka usiku ili niweze kutimiza kazi ambazo zinahitajika kwa dharura.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri katika inchi kama Bali, ama seashell, ama Afrika kusini. Na kule kwa hizo mahali pote huko ambapo ningependa kwenda likizo kuna ufukweni. Kwa ivo ningependa sana naamka.

Kama napenda kupika. Ndiyo napenda kupika. Napenda kupika vyakula mbali mbali. Kama pilau, nyama, ya kuku, ya mbuzi, ya ngombe, chapati, mandazi. Kwa maana watoto wangu pia wanapenda kula. Kwevo lazima ni TABD. Na sio wa kupika tu ila kupika vyakula vitamu. Kama ni rojo na tengeneza mchuzi rojo rojo ili waweze kupata kula kama ni mchele ama chapati ama vyazi. Kwa hivyo mi upenda kupika kwa maana pia wanangu wanapenda kula chakula changu.

Kinyuaji ambacho napenda kunywa asubuhi, sanasana huwa ni maji ya moto, maji ambayo yamechemshwa. Wakati mwingine natilia chumvi kidogo, wakati mwingine natilia ndimu, maji ya ndimu. Kwa hivo, kila siku ama kwa muda, mara mingi mi hujipata nikinywa maji moto. Kwa hivo asubuhi mi hupenda kunywa kwanza maji moto, kisha baadae nikapata kunywa chai yangu ya mkandaa. Lakini kwanza lazima ninywe maji moto. Ama yamewekwa ndimu, ama bila ndimu, ama na chumvi tu kidogo kwa mbali.

Kama napenda kucheza ngoma? Kwa sasa nimepunguza hiyo taama ya kucheza ngoma, lakini siku zangu nikiwa kijana barubaru, nilikuwa napenda kucheza ngoma. Sana sana siku za ijumaa na jumamosi, nilikuwa najipata nimeenda kwenye sherehe ambazo kunachezwa ngoma, na ama kuna wasani wamekuja kucheza ngoma zao. Kwa hivyo, kuna wakati nilipenda kucheza ngoma, lakini kwa sasa imepunguka kidogo kwa maana majukumu yamekuwa mengi.

Mi hupata habari kutoka kwa televisheni. Hivo kuna nyakati ambazo tutawasha televisheni kusikiza habari. Habari ambazo zinasomwa na watangazaji, wa runinga tofauti tofauti. Wakati mwingine naingia tu kwenye rununu, napitia mitandao ya Facebook na Twitter, nina pata habari kule. Lakini wakati ambapo pengine niko kwenye ofisi, nitapata kwamba kuna magazeti ambayo yananunuliwa na ukipata kuyasoma unapata habari. Kwa hivo televishen, simu ya rununu, kule mtandaoni na pia kuyasoma magazeti.

Haa mnyama ambaye ningependa kufuka ni mmbwa mmbwa ni mnyama wa kawaida ambaye anapatikana mjini na mahali popote tunanunua umbwa nampeleka kwenye vetinary haweze kumtizama kuhakikisha kwamba anafia nzuri na hata dhulumu ama hata ambukiza watoto magonjwa yoyote. Tabia zake umbwa ni nzuri, ukimtuunza umbwa vizuri, hata nae hata, hatakutunza vizuri vile tu umbwa anajibeba kuli nyumbani, anapenda mchezo, cheze na mpira, cheze na mfano wa mfupa. Hilo ni jamou ambalo uchekesha na pia wakati umbwa anacheza na mkia wake. Kwaani unapenda wanyama pori wakufugwa? Kwa sasa nampenda mnyama wa umbwa sababu. Ana, ana, ana, ana, tuza.

Kama napenda kupiga picha, ni napenda kupiga picha wakati ambapo nimeenda kuzuru mahali pageni, mingine tumeenda kuzuru mji mgeni, ama tumeenda kuzuru mahali mkahawa, mahali ambapo sijatembea. Kwa hivyo nikifika mahali pale na tizama kuna mambo wambayo maua, ama kuna sehemu inakaa nzuri inafaa kupigiwa picha, mimi hupenda kupiga picha mahali pale. Kwa hivyo mahali ambapo panapendeza kwa kweli mie nta piga picha.

Napenda kupanda mlima wakati ambapo ninafanya mazoezi. Wakati ambao nimejitolea kufanya zoezi la kutembea mahali ambapo kuna mlima. Kwa kweli nitajitolea mhanga niweze kupanda mlima huo. Lakini wakati tu ambapo pengine naenda mahali kuna sherehe ama kuna sherehe, pengine itakuwa ningumu kupanda milima. Kwa maana kutatoka kijasho, utakuwa umechoka na pengine unaenda sherehe. Lakini kupanda mlima kama ninafanya zoezi, jambo hilo linafuraisha sana. Inafaa te na zaidi.

Ah, mahali pa ibada mimi huenda mara ngapi. Mahali pa ibada kwa mara mingi mi huenda mara moja kwa wiki na hiyo ni siku ya Jumapili ambapo tuna ibada pale kanisani. Lakini wakati mwingine kwaweza kuwa na maombi ambayo yamepangwa katikati ya wiki, mengine ninayafanya kupitia mtandao. Lakini kwa kawaida, ibada kanisani ni siku ya ya Jumapili. Ambapo ndipo si huenda mahali pa ibada.

Nina jenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine kwa kuhakikisha kwamba kuna amani pale kazini na wakati ambapo watu hawa wakona mambo ambayo yanatofautiana na hakikisha kwamba tunasuluhisha mambo yale bila chuki. Napia kuweza kuzungumza mara kwa mara ili kutambua kama kunamatatizo yoyote ili tuweze kusuluhisha. Kwa hivyo mahusiano bomba pale pahali pa kazi ni kueka mazungumzo kuwa mazuri baina ya mimi na wafanyi kazi wengine.

Nilipenda kufanya nini utototni? Utotoni nilipenda kucheza sana. Nilikuwa mtoto wa kitinda mimba nyumbani kwetu. Kwa hivo kaka zangu walikuwa ni wakubwa wangu. Kwa hivo mara kwa mara nilikuwa najipata naenda kule nje kutafuta watoto ambao walikua wa rika langu. Kwa hivo nikienda nje nacheza mchezo wa kujificha na kutafutana ama mchezo wa kuruka kamba. Kwa hivo utotoni mwenyewe nilipenda tu kucheza. Kucheza na pia kwenda matembezi siku ya jumapili baada ya kanisa.